Naam, vile ninavyoshambulia tatizo kazini ni pale ambapo nawaita wafanyakazi wote na kuwakalisha chini kwa lugha ya upole, kwa lugha ya unyenyekevu, kwa lugha ya heshima na kutatua tatizo na kuleta changamoto ambazo zimefanya hilo tatizo kujitokeza na kuongelesha mtu ambaye amefanya hilo tatizo kwa unyenyekevu na kutafta suluhisho kwa maoni ama kwa kila mfanyakazi kutoa maoni ambayo yatasaidia kupunguza hilo tatizo, kuzuia hilo tatizo kufanyika tena katika kazi.

Naam, napenda maua, maua yanafanya muonekano wa mazingira yetu kuwa mzuri na kuwa muonekano ambao unavutia Pia maua mazuri yanavutia watalii ambao wanakuja kwa mazingira yetu kuyaona maua ambao yanavutia Pia maua yanafanya picha ama dunia ama mazingira yetu ya jamii kuonekana mazuri kiulimwengu mzima kuona kwamba hayo maua yanavutia Pia maua yanaleta picha mzuri ambayo inasaidia.

Naam siku yangu ya kuzaliwa mimi huwakaribisha mandugu madada na familia yangu kwa ujumla pia majirani pia marafiki mimi huwakaribisha Pali ambapo tunatengeneza vya kula vya muhimu tunatengeneza chinza hata buzi hatu chinza kuku na kuleta vinywaji vya mana Mana marafiki zangu wakikuja kwa hiyo sheree wanakuja na chakula wanakuja na zawadi ambazo mimi huletewa kutokana na hayo yote pia wazazi wangu uweza kunitunuku ama kunipia zawadi muhimu ambazo mima hufurahia na kusharekea siku yangu ambayo ya kuzaliowa ambayo nilisharekea sana ni siku ambayo nilifikisha miaka kumi na nane Kumanisha kwamba nilikuwa nimekuwa mtu mzima hiyo ndio siku ambayo sitaisahau ama siku yangu bora nimeaisharekea.

Naam, nafuatilia sana matukio kima taifa maana matukio kimataifa Hunisidia sana kujua nini kinendelea kimataifa nini kimefanyika kimataifa kila siku Kwa mfano, Marekani na Venezuela mambo ambayo ya naendelea huko Mimi ufuatilia sana kila siku Kila jambo ambalo raisi ya ameweza kuliongea na kujua nini na tatizo na viini ambaye vimesababisha yamaneno yote Mimi upenda habari za kima taifa mana usaidia na kuelimisha pia.

Napenda kuendesha baiskeli maana kuendesha baiskeli pia ni mfumo wa kufanya mazoezi pale ambapo unaendesha baiskeli kwelekea kwa sehemu ambayo ina milima milima unajikaza unajikaza kukijituma kuendesha ukipanda hiyo milima pia inasaidia katika kukuwaji wa mwili ukumani misuli na miguu na pia na pia kuendesha baiskeli pia kunatuliza hisia hasira za mtu na pia usaidia sana kusaidia mtu kufanya mazoezi yake ya mwili na kuboresha afya ya mwili.

Nawafahamu majirani zangu, majirani zangu ni ndugu zangu, majirani zangu ni dada zangu, majirani zangu ni baba zangu na mama zangu hata kama hatuishi pamoja bali nawajua vizuri maana huo ndio ukoo ama hiyo ndio jamii yangu kwa ujumla pale ambapo majirani wangu wanakuja na tunakula pamoja, tunasherekea kukikuwa na sherehe yoyote Hapo ndio tunafahamiana na kupendana kama mandugu ambao wanaleta furaha katika jamii siku moja.

Naam, changamoto ambazo nakumbana nazo kazini ni pale ambapo biashara kuna mda ambayo haiendi ama kuna kuna mda mgumu ambapo mnapata changamoto za kupata faida ni kidogo na pia wateja ni wadogo ama pia kazi ama kuto kuelewana hapa na pale ama mipango ama vitu ambayo vya kazi vina chelewa kufika ama vitu vya kazi vinavyo saidia kufanya kazi vimeisha ama hizo ndo changamoto ambazo tunazipata Lakini zinasaidia sana tunakumbana nazo ama zinatusaidia sana kuelewa ama zina tusaidia sana katika ukuwaji hakuna Hakuna kazi isio na changamoto.

Naam, napenda kuvaa kofia. Kofia pia ni vazi ambalo linasaidia ama linafanya mtu kuonekana na mwonekana mzuri kuachana na hayo. Pia kofia husaidia sana katika kukinga mtu kutokana na jua kali la siku ama kuzuia mtu ambaye akona na shida ya macho pia kuzuia mtu kutokana na zile changamoto ama mwanga mkali wa jua kofia inasaidia sana.

Naam mchezo ambao naupenda kuucheza sana ni mchezo wa kandanda wa mpira Maana husaidia sana katika ukuwaji wa misuli, ukuwaji wa vyungo vyangu, ukuwaji wa mifupa Maana pia ni mfano ama ni dalili ya kufanya mazoezi Unapokuwa uwanjani pia hutoa fikira mbaya ama hufanya mwili kutulia na unafanya pia unajuana na watu wengi Maana mpira huwezi ucheza pekee yako, mpira pia unajumuisha mashabiki ama unaeleta maendeleo katika jamii Unasidia sana katika ukuwaji wa upendo, kuonyesha furaha ama mchezo wa mpira huleta furaha na kuleta watu pamoja pia.

Naam lugha ambayo ningependa kujifunza na kuienzi ni lugha ya kingenge ama kingereza ni lugha ambayo inaongelewa sahii dunia mzima kila mtu anatamani kuiongea ama ni lugha ambao inaleta, imeleta watu pamoja, imeleta watu kujuana maana ni lugha ambayo kila mtu anaifuatilia ni lugha ya kingereza ni lugha mzuri, inatumika katika masomo tofauti tofauti na pia imekua kama lugha muhimu ama lugha ambayo inatakikana dunia mzima.

Napendelea suruali, maana suruali mimi ni mwanaume, ningekua ule upande mwngine wa wanadada, ningependelea sketi, lakini mimi ni mwanaume napendelea suruali. Suruali pia husaidia katika mazoezini, ama husaidia mtu kuwa na ule hali, ama kukua na uwezo wa kufanya ambacho anakitaka ama kukimbia kwa upesi pale anapofanya mazoezi suruali husidia sana suruali pia husaidia mtu kuwa na uhuru wa kuenda kokote ama kukaa vila anavyotaka.

Sifaza kiongozi mzuri ni kiongozi ambae anaelewa watu wake. Anaongelesha watu wake kwa uzuri, kwa upole na unyenyekevu. Pia, ni kiongozi ambae anafanya kazi kwa jihudi na kujituma ili kuleta mandeleo kwa watu wake ambao anawaongoza. Kiongozi ambaye hana majihuno. Kiongozi ambae anawaelewa watu wake. Kiongozi ambae anafanya kazi kwa kujituma zaidi zaidi. Kiongozi ambaye hana maringo yoyote ya kazi. Kiongozi ambaye hana ubaguzi. Kiongozi ambaye anaelewa kila mtu na kupanga kazi yake vizu.

Vitabu ambavyo navipenda ni vitabu vya historia. Vitabu vya historia vinaonyesha ama kutuelimisha mambo ambayo yalitokea kitambo, mambo ambayo yalitokea kwa wakati wa mababu wetu ama mambo ambayo yatatokea mbeleni labda. Wahusika kama wahusika ambao wameandika vitabu vya historia kama kama Peter Clutch kama watu ambao Ludwin Craft ao wako na vitabu vya maana vitabu ambavyo vinafurahisha vitabu ambavyo vinaelimesha pia ama vitabu ambavyo vinatunza historia yetu.

Programu ambazo mimi huzipenda na kuzienzi ni programu ambazo za kuonyesha habari ama ni programu ambazo za kuelimisha, Programu ambazo za kwenda kanisani, kumuabudu mungu, hizo ndio programu ambazo mimi huzienzi kila kukicha kila siku Programu za kuelimisha haswa haswa ama programu ambazo za kujua nini kinaendelea ulimwenguni pale ninapokaa kwa mitandao na kufuatilia nini kinaendelea haswa haswa.

Basi, mabadiliko kazini tunashambulia kwa kuita watu wote ama kwa kuita watu wote na kuwakalisha chini na kuongea kama familia na kututua migogoro ama kututua shida ama kuziba shida ama kuziba hii hayo mabadiliko ya zitoke tena pale ambapo mnaogea kwa lugha moja pale ambapo muna jikusanya na kuamua na kutoa lengo muhimu la kazi Hivo ndivo tunasuluhisha mabadiliko ama tunakuongelesha watu kwa amani, kwa upendo na kuwaonyesha kwamba tunawakire na kuwapenda.

Kumbukumbu yangu muhimu ya utotoni ni michezo ya utotoni, michezo ambayo tulikuwa tunacheza tukiwa watoto wadogo, pale ambapo tulikuwa tunapika na mkojo, ama kufanya maua kuwa mboga, ama kufanya matawi kwa mboga, ama kucheza na udongo na kubonyabonya udongo kuwa ngombe, pale ambapo mmoja wetu alikuwa na jifanya ngombe, pale ambapo mmoja wetu alikuwa anajifanya baba, mwingine anajifanya mama na wengine kuwa hata watoto hizo ndogo kumbukunbu ambazo hatutawai zisahau maishani Maana huo muda tulikuwa tunaishi kwa dunia ingine huo muda ulikuwa mzuri sana na ulikuwa na maudhui ambayo yametutengeneza sisi mpaka sai.

Nam, malengo yangu ya kila mwezi ya kazini ni pale mbapo na jitahidi na kujituma kazini ili kubadilisha kila siku ya maisha yangu. Mkuno kazi ndio inatupea pesa ambayo zinaridi maitaji yetu hapa kijijini ama hapa kulidi maitaji yetu binafzi. Pahali unafofanya kazi kwa juhuthi na kujituma ili siku moja uje kuwa mkubwa hapo kazini ama uje kuongeze wa mshahara hapo kazini hapo ndipo ayo ndiyo malengo ya kila mwezi. Kujituma na kuonekana kuwa mfanya kazi mtu ambaye anabidii ili uweze kupata malengo mazuri kibinapsi na pia kimalengo ambayo yanakusaitia maishani muwako.

Naam nimei kufuga wanyama tofauti tofauti kwa mfano mime ni mfugaaji wa ngombe, mime ni mfugaaji pia wa kuku, mime ni mfugaaji pia waumbua na ngombe wa nyama tofauti tofauti. Kwa mfano ngombe, ngombe ni mnyama ambao hutusedia katika kupata maziwa, tapia ngombe maviake ama kinyesi cha ngombe usidia sana katika mimea kama mbolea. Basi ufugaji pia usidia sana maana ukifuga vizuri ngombe pia unaza wauza na kukusidia sehemu nafeza hizo Kukusidia sehemu zingine kukatika ukuwaji Ama kukujiendeleza kufuga ngombe ama mnyama yote Nifaitha kwamfano umbo umbwa hutulinda umbo usidia sana pale katika uindaji Pia umbo usidia kulinda boma za watu usiku mchana nini nini, au wanyama ni muhemu sana.

Naam, mahali ambapo ningependa kutembelea pa kihistoria ni pale Egypt kuenda kuona zile pyramid ambazo wana Israel ama Egyptians. Egyptians, yani wana Egypt walikuwa wanatumia kitambo katika historia zao. Ningependa kutembelea inchi ya Egypt ambayo inahistoria mbalimbali Inahistoria mbalimbali kutokana na mababu wao mababu wetu historia ambazo zimewaeka mamilioni ya mamiaka ambazo pia zinasedi Zinawasedia katika ukuwaji mbaka sasa.

Naam, baridi pia, baridi haisaidii sana katika mwili baridi ina magonjwa ambayo inaeza kuletea kwa mwili Naam, kwa hivyo napendelea joto fulani lakini si joto sana kukaa kwa joto ama kukaa kwa baridi hakutasaidia mwili Lakini pia baridi itatu itatuharibia afya zetu Kwa hivyo mimi napendelea joto, joto linasaidia ama hata kama halisaidia sana Lakini linakuwepusha kutokana na magonjwa mbalimbali ya mwili.

Kazi za dadarulula maishani lazima zita kuwepo kila siku kila mwezi kwa hivo unaishi kwa kujipanga unaishi kwa kujipanga maana haujui kesho vile itakuwa ama haujui lisaa lijacho ama lisaa ambalo linakuja vile itakuwa Kwa hivo unaishi kwa kujipanga unaishi ukijua kwamba leo itakuwa hivi kesho neza kuwa hivi Pengine kesho hata nisikuwepo kwa hivo unaishi kwa kujipanga na kukua tiari kwa mambo kwa jambo lolote ambalo lineeza kuwa lazerura.

Naam vifaa vyangu mimi huvisasisha kila mara ni baada vimefanya kazi muhimu basi vinafaa kusasishwa na kuwekwa sehemu mzuri na kutunzwa vizuri pale ambapo vimefanya kazi muhimu hata kama ni hata kama kwa siku zime fanya kazi mara mbili basi vitasasishwa mara mbili, vikifanya kazi mara tatu basi vitasasishwa mara tatu. Hivo inaonyesha kwamba kila pale ambapo vimefanya kazi, vinafaa kutunzo na kusasishwa na kuwekwa kwa hali mzuri.

Mara mingi napenda kusafiri na ramani. Maana ramani inasaidia sana ime inaonyesha ama inakupea picha ambayo unaitaka. Ramani ya huwezi potea ukiwa na ramani. Maana ramani imeonyesha ama imekueleza zaidi majina ama bara bara vile zinaitwa. Majina za sehemu mbalimbali vile zinaitwa. Mabonde na milima zinaonyesha pia. Kwa hivyo na napendelea kusafiri na ramani kuliko GPS maana ramani hata mtoto mdogo ama ramani pia ni rahisi sana ya kusoma kuliko GPS.

Namu, napena kuogelea. Kuogelea pia kuna fanya mwili kutulia pali unapo kuwa majini. Kuna tuliza pia hisia. Na pia kuogelea ni mfano wazo kufanya mazuwezi. Kuogelea pia ni mchezo. Sikuwezi umefanyo kama mchezo. Pia unaeza kujiburudisha na wenzako ama na marafiki paei unapo fanya mchezo majini ya kuogelea ama kushindania kitu. Kuogelea ni kuzuri, kuogelea pia ni mfano wa zoezi, pale unapunyosha viungoko kwa majini, pali ambapo unapigia maji, pia unasaidia kutengeneza misuli yako.

Naam, mimi huweza kukaa hadi saa tatu ya usiku. Saa tatu ya usiku ndio mwisho wangu pale ninapoona habari za saa tatu na kukula chakula changu ili nieze kupata masaa ambayo yanahitajika ya usingizi katika mwili wetu Ukipata masaa mazuri ya usingizi pia yanasaidia katika ukuaji wa fikra na kufikiria na kuleta ubunifu pale ambapo uko kazini bila kuleta uchovu wowote kazini. Masaa yangu ya kulala yanafaa kuheshimiwa paei ambapo ninalala mapema usiku.

Naam macho yangu kwa sasa macho yangu neona kufizuri kushinda hayana tatizo ama hayana tashwishi yoyote kuvaa miwani Lakini pia miwani ni sehemu ya vazi ama ni sehemu ambalo linaleta muonekano mzuri pale unapolivaa kulingana na mtu kulingana lakini kwangu mimi sivai miwani kwa sasa mana macho yangu na yamini na najivunia sana Lakini miwani pia hunisadia sana wakati wa vumbi kuzuia vumbi ama kuzuia vidudu ama kuzuia sehemu ndogondogo za takataka kuingia machoni.

Naam, chakula ambacho nakienzi ni pale napokula mchana na kula sana, ugali, skuma na nyama Mana, hicho ndicho chakula ambacho mimi nakienzi na kukipenda na mini kwamba, hicho ndicho chakula ambacho kinaleta, kinavutia mwili wangu ama kitaleta ubora kwa mwili wangu ama kitatengeneza mambo mazuri mwilini mwangu na kufanya nikue na nguvu na kutuliza hisijia zangu hicho ndicho chakula ambacho nakikula mara kwa mara kwa siku Ugali, skuma, nyama kila siku.

Naam natumia data za simu data za simu zinasaidia sana katika kwa kasi maana pia kwa upande wangu kwa jamii yangu mahali tumefika wi-fi haijafika kwa sana ama mitandao ya wifi iko chini ama iko na kasoro fulani Kwa hivyo mimi hupenda data za simu maana zinasaidia sana maana kuenda ama kuona kuona ama kwa simu kuwa kwa bidi.

Naam, najenga mahusiano yangu na wafanyakazi wenzangu pale ambapo pale ambapo na tunaongea kwa lugha ya unyenyekevu ama pale ambapo ninaheshimu kila mfanyakazi na kumwonyesha upendo kwamba anastahili kwa lugha nyekevu kwa lugha ambayo si ya kulazimisha ama ni kwa lugha ambayo kila mtu anaonyesha kwamba una upendo, upendo dumu muhimu zaidi katika kila mtu ama kila mfanyakazi anapofanya kazi.

Kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri ni pale ambapo mnakaa chini na kuelewana kama familia pale ambapo mnafanya kazi kama familia pale ambapo tatizo lolote likitokea mnakaa chini kama familia mnalitatua kwa upole na unyenyekevu kitu ambacho kinafanya mazingira ya kazi kuwa mazuri pale ambapo mnafanya kazi kwa bidii wote kwa kujituma ili kufanya kazi iwe inaendelea ama kuwa kama kielelezo muhimu katika jamii.

Mkate umeo tengeneza kwa ngano ama uliotengenezwa kwa ngano ambayo ime ngano ndio mkate ambao naupenda zaidi na kuenzi. Maana ukona ladha fulani ya mvuto ama huo mkate pia ukiumeza ukona ladha fulani na pia ukikua tumboni Unakushikilia tumbo na kukupea nguvu ya kufanya kazi pale ambapo ulipo.

Nam, wasilisho linapo kuja ama na hizi kwamba hiyo ni namna ambayo inenza niyokoa katika maisha ama inenza nitua katika maisha fulani kunepeleka maisha mengine Basi mimi huisi vizuri ama huchangamusha sia zangu ni napo ona wasilisho kilimekuja ama wasilisho ambalo nilakitu chochote.

Naam, wakati wa mapumziko kazini, mimi hupendelea kuenda ama kuenda kwa sehemu tulivu na kutuliza akili yangu. Maana, ukiwa kazini akili hua imechoka, akili hua imekumbana mambo mingi ukiwa kazini. Naam, mimi hupendelea niende nikae sehemu tulivu, sehemu ambayo ikona upepo mzuri, basi niweze kukumbana ama kutuliza akili. Naweza lala kwa kivuli ama naweza tuliza hisia ya zangu hapo.

Ushauri ambao ningependa kupea mtu mwingine ni ushauri ambao kwa kumradhi ajitume maishani, ajipende na kukosa kutumia mihadarati, mihadarati pia inachanganya sana katika umri mdogo. Kwa hivyo mimi ushauri wangu ni kuambia mtu ajitume, afanye kazi, ajiondoe katika masuala ambayo ile yatamletea shida ama tashwishi wa maishani. Kwa mfano kutumia madawa ya kulevya, kujiingiza katika makundi ambayo ni hatari ama wizi mimi humwambia ajilinde na kujituma maishani.

Naam wakati wa likizo langu mimi hupenda kukaa na familia yangu hapo ndipo tunakuuza ama kukaa na familia yangu tukielezana vile familia yetu itakua ama kusuluhisha mambo ambayo yamekua ya kikumba familia yetu kulingana na hayo pia mimi hupenda wakati walikizo kutembelea sehemu ambazo mimi huzienzi kwenda kupata burudani ambayo inahitajika Pia kuachana na hayo wakati walikizo pia Mimi hupendelea kutaka kupika chakula kitamu kitamu Ndiyo maana huo ndiyo muda Unaweza taka kukula chakula ambacho Unakipenda wewe unakienzi wewe.

Napenda kusikiliza radio, kuna vipindi muhimu sana ambayo vinaelimisha ama vina kupea burudani ambayo unaitaji wakati umetulia chumbani mwako Pia radio ni mfano ama inatupea habari ambazo zinajiri ama habari ambazo zinendelea Pindi tu zinapochipuka basi unaweza kujua nini kinaendelea au unaeza radio pia inasaidia kwa wale ambao hawana simu ama rununu ama televisheni kuona nini kinandelea Napenda sana kusikiza radio.

Mazoezi yangu mi hupendelea kuyafanya asubui. Asubui kila nikiamka lazima ni nishtue viungo vyangu ama ninyoroshe viungo vyangu vya mwili ndipo niende kazini. Mazoezi kama kukimbia asubui, kuenda gym asubui. Husaidia sana pia kusisimua akili ama kukufanya mwili wako ukatulia siku mzima na bila uchovu wowote. Ukifanya mazoezi asubui inasaidia sana maana pia hua akili imetulia kila kitu kimetulia basi inakupea mwonekano mzuri.

Naam ni kipindi nikiwa utotoni nakumbuka vizuri nilikuwa napenda kucheza na wenzangu pale ambapo tungecheza na majirani, watoto wa majirani, madadazangu na pia mandugu zangu utotoni tulikuwa tunapenda kucheza mpira sana Maana mpira ulikuwa unaleta watoto wa sehemu mbalimbali majirani tunacheza pamoja na kuenziana na kufurahi kama watoto.

Naam, napenda kula samaki. Samaki ni aina ya chakula ambacho kinafanya ama kina madini ambayo yanahitajika kwa mwili. Samaki pia ina mvuto ama inapopikwa vizuri ina mvuto ambayo unafurahisha mtu yeyote anaezapenda kula samaki. Wachana na madini pia samaki ni aina ya nyama ambazo ni bora zaidi ama nyama nyeupi ambazo zinaitajika sana kwa mwili wetu kwa viungo vyetu ya mwili.

Lengo langu la muda mrefu ni kufanya kazi kwa bidii ili niwe kiongozi bora ama kiongozi ambaye anatakikana ama kiongozi ambaye atasaidia wenzake kukua ama kiongozi ambaye ataleta mandeleo kwa jamii. Hilo ndiyo lengo langu kubwa katika kazini ama lengo langu pia ni kupata pesa ambazo zitasaidia jamii yangu ama zitasaidia wana jamii wale ambao hawajiezi au kuwachana na hao pia familia yangu, mama yangu, baba yangu kuwatoa katika mazingira ambayo yana mazingira mabaya na kuwaleta mazingira mazuri Lengo langu ni kupata pesa ambazo zitanisaidia mimi na zitasaidia familia kwa wingi.

Naam mazoezi yangu ninayafanya asubuhi pale ninapo amka lazima ninyoroshe viungo vyangu vya mwili pale nitakimbia hatua katha ama kilomita kadhaa ndio nirudi kuenda kazini Pia ninapotoka kazini pia jioni naeza enda kwa mazoezi kama vile kucheza mpira na kunyorosha viungo vyangu vya mwili Kwa hivo ni ninafanya mazoezi mara mbili kwa siku hivo ndivyo naeza kuweka mwili wangu katika hali nzuri katika hali ya mvuto.

Kompyuta naitumia zaidi kujua nini kinaendelea ama katika masomo yangu. Kompyuta inanafasi kubwa ya kuhufadhi masomo tofauti tofauti ama maneno tofauti tofauti katika hali ambayo itakusaidia pale ambapo unasoma wewe kama mwanafunzi kuachana na hayo pia, kompyuta inanisidia sana kuhifadhi ujumbe zangu ama jumbe zangu za muhimu muhimu katika zinazo nisidia masomoni labda ama katika maendeleo yangu. Kompyuta pia inisidia katika kuona nini kinendelea ama kusoma habari ama kuona nini kinendelea pande zote za dunia.

Naam, nashiriki nashiriki vipi katika jamii jamii yangu Naam, jamii yangu ninashiriki vizuri maana nawasaidia sana wale watoto wadogo ambayo wanakua kwa kuwafundisha ama kwa kuwaonyesha njia mzuri ya maisha kuachana na hayo Nashiriki, nashirikiana na jamii yangu katika makundi ambayo yanatusaidia ama inakua kwa makundi ambayo yanasidia kukuza mazingira ya jamii kama vile upandaji wa miti, kama vile usafishaji wa masoko, kama vile kutengeneza ama kusaidia ambayo hawajiezi kwa kuwapea chakula, kwa kuwapea malazi, kwa kuwanunulia hata ngua, kujiingiza kwa makundi kama hayo katika jamii usaidia sana.

Mimi ninavyo himiza ushirikiano katika timu ni pale ambapo nakalisha timu mzima katika tunakaa kwa umoja kama familia na kuongea tatizo ambalo linafanya ama linaleta changamoto katika timu Basi mimi huhimiza ushirikiano maana ushirikiano ndio huleta mazao ama huleta matunda bora ama huleta mafanikio katika timu bila ushirikiano timu itabomoka, timu itafanya watu kugombana na kuleta malumbano mengi ambayo itaangusha timu yetu Kwa hivo mimi hukalisha timu mzima chini ama kukaa sehemu na kuongea matatizo bila kugombana kama familia kama ndugu na dada.

Naam, katika timu mimi kuhakikisha mushirikiano ama kushirikiana kumekua pale ambapo watu wote wanaongea lugha moja ya upole na heshima. Watu wanaelewana na kuheshimiana bila ugomvi hivyo ndivyo timu inaleta kushirikiana. Kwa kuelewana, kwa kuheshimiana, bila ugomvi watu kufanya kazi kila mtu kufanya kazi ambayo anafaa kufanya katika timu. Hivo ndivo ushirikiana kwa timu kunaboreshwa ama kunatengenezwa.

Naam, nguvu zangu kazini ni pale ambapo najituma kuamuka asubuhi na kuhakikisha kwamba nimefika kazini mapema bila kuchelewa na kuanza kazi haraka iweze kanavyo bila kulazimishwa ama bila kupata changamoto yoyote. Maano ukiwai kazini inakupea nguvu ama kujituma zaidi na pia kazi inapo kulipa ama unapo pata malipo Pia hizo inakufanya unajituma zaidi ili mwezi ukiisha Ukipata mshahara wako uweza kukusadia ama uweze kupata mshahara bora nguvu ndiyo hukupea mshahara mzuri kazini.

Naam, napenda kuchora. Maana kuchora pia kunakuongezea ubunifu ama kunafanya akili yako kufanya kazi ama kukuletea ubunifu ambao unahitajika katika uchoraji. Kuchora pia husidia mtu kupumzisha akili yake ama kufanya mtu kujipa kazi wakati ambao ana muda ako na muda ambao ama muda ambao anapumzika ama muda wa kutulia ama muda walikizo Naam mi hupenda kuchora napenda kuchora wanyama kuchora pia michoro kama ya watu ambao wa zamani kwa historia Hivo ndivo na.

Naam mimi hupendelea kucheza nawe zangu ama marafiki zangu ambao tunalindana pale ambapo tunafanya mazoezia kukimbia ama tunapo amua kuenda wanjani kucheza mpira. Hao ndiyo watu ambao na cheza nao, watu ambao tunafanya kazi maramingi ama watu ambayo tunatumeka nao kwa muda mbrefu marafiki zangu ambao tulisoma nao kuwanzia utotoni mbakasai hao ndiyo watu utanipata nikicheza nao mpira, tukifanya mazoezi yetu ya yogo kwa mara mingi ama mara mingi tukiwa pamoja.

Naam, napenda kusimamia. Maana, mimi kwanzia shule yangu ya msingi, shule yangu ya upili, nimekuwa kiongozi bora. Naam, katika ujuzi wangu ambao nimeupata kwanzia nikiwa utotoni, basi mimi napenda kusimamia watu. Kuwasimamia kwa heshima, kuhakikisha wanafanya kila ambacho kinatakikana katika kazi yao. Bila kukusimamia pia hukupea nguvu ama mamlaka ya kufanya kitu ambacho wewe mwenyew kita kufurahisha ama kufanya kitu ambacho umekilenga wewe katika maishani mwako.

Naam, napenda hadithi za ajabu. Hadithi za ajabu ama hadithi za majitu ama majitu ambayo tulikuwa tunazitoa na mababu wetu tukiwa watoto wadogo. Hizo hadithi zilitusaidia sana kukua. Zilitusaidia sana kujua nini kilichokuwa kinaendelea hapo kitambo. Ama hadithi hizo pia utu zilikuwa zinatukuza kama sisi watoto wadogo tukiwa wadogo mpaka za hizi napenda kusoma hadithi ama kusoma historia ama kuona filamu ambazo zinahadithi za ajabu.

Napenda kutumia mda wa familia pale ambapo tunasafiri kuenda sehemu ama kuenda utalii, kuenda kuona sehemu mbali mbali ambazo hatujaiona maishani. Kwenda kuburudika, kwenda kukula vyakula ambavyo tunavitamani maishani mwetu. Pale ambapo tunatoka katika sehemu ambayo tunaiishi na kutembelea ama kutembelea jamii zingine kwenda kusoma vile wanaishi vyakula vyao vile wanakaa na familia zao pia hiyo husaidia sana katika ukuwaji wangu kama mimi katika familia yangu na pia familia yangu hufurahi sana pala ambapo mimi huwatoa kwenda kutalii sehemu tofauti tofauti nchini.

Naam, mimi ni mtu wa wa kuwahi hata kazini pale unakowahi basi hukuonyesha kwamba umejiandaa vilivyo kuingia kazi ama umejiandaa kuanza chochote kuchelewa huleta tatizo ama kunaweza leta kutokuelewana na wenzako mahali popote mimi huashiria ama mimi hujitahidi na kuwahi kuenda sehemu hiyo kabla ya mtu yoyote watu hukuja na kunipata basi huashiria kwamba mimi ni mtu wa bidii. Ukiwahi kuenda shuleni, kazini ama sehemu yoyote mkutanoni basi watu hukuona kama mtu wa bidii kuliko mtu ambae amechelewa kazini.

Naam, uzoefu ambao nimejifundisha zaidi kazini ni kuhudumia wagonjwa ama kusaidia wagonjwa katika hali zao tafauti tafauti. Umenisedia sana mana, umenisedia katika ukuwaji wangu binafsi ama kukunifanya nikue mtu wa mana katika jamii yangu. Mana watu uniona kama msaidizi mtu wambawe hapendi watu ukufariki kutokana na magonja yao tafauti tafauti magumu hiyo ndio ujuzi ambao umenifurahisha ama nimejifundisha zaidi kazini.

Namu, mimi upendelea kueka picha zangu mtandaoni, mana usigia sana katika maungezi na watu wako, marafiki na majamaa, n pia ukieka picha yako mtandaoni na ukitoa ujumbe, basi watu ukuelewa ama uhutaka kuona ujumbe ambao umeweka, maana wana kujua, Manu kieka picha yako hapo hukutambulisha haraka na ufanya ujumbe wako kuenda kwa kasi kujulikana kuamba wewe ndiye unawangea ama ufanya watu wanakujua na watu kukuongelesha kutoka sehemu bali mbali kwa sababu ya muonekana wako kwa sababu wanakujua labda.

Sisi kama marafiki wangu kuanzia tukiwa wadogo kuanzia hadi saa hii tumekua wakubwa basi marafiki wangu wakati ambao tukona likizo ama tukona mda wetu wakupumzika basi sisi upenda sana kutembelea wale watu ambao hawajiwezi na kuwasidia katika kuwapea nguo chakula ama hata kuwasidia katika kujitengeneza wao kwa wao na kuwalisha ili waweze kupata maisha mazuri katika jamii hiyo, mimi na marafiki zangu huonekana kama mfano kwa wengine ama mfano kwa wale watoto ambao wanakua ili wakuwe na tabia bora kama yetu.

Naamu, natumia teknolojia ya kisauti maana siku maana husidia sana katika kukutoa ujumbe kwa sauti kuliko ujumbe wa sauti huweleweka kwa uwepesi ama kuharaka mno kuliko ujumbe ambao umeandikwa. Maana watu katika teknolojia za sasa ama mitandaoni hutarajia ama hupendelea kusikiza kilitika ambacho mtu amekitoa kwa sauti na kukinakili. Maana watu huelewa sana na kufuatilia na kutaka kujua zaidi ambacho mtu ameanakiongea kwa sauti kuliko kuandika.

Namu, napendelea kuvaa nguo ambazo hazijanishika mwili ama hazijanichora nguo ambazo ni pana kidogo lakini si sana nguo ambazo zina muonekano mzuri hata ukitembea kwa watu watu hawalalamiki ama hawaleti tashwishi kwamba umevaa nguo ya aina gani ama nguo ina muonekano mbaya ama nguo hata wakati wa kuinama kuna inaleta tatizo nguo ambazo ni pana, nguo ambazo zinakupea uwepesi, wa kukimbia, kukaa kwa uwepesi ama hizo husaidia sana, huonyesha kwamba mienendo yako ni mzuri na pia unajiheshimu.

Naam, mimi huwamuka asubui sakumi na moja, pale ambapo mimi huwenda mazoezi za kukimbia, mimi huwakikisha nimekimbia kilomita mbili kila asubui kabla sijarudi bafuni na kuoga na kuchukua chakula changu cha asubui. Pale napo nipendelea kunywa chai ya maziwa kabla sijaenda kazini hiyo ndiyo ratiba ya angu ya kila subwe Kabla sijaenda kazini basi mimi huakikisha nimioga kwanza Nimi kunywa chai na kujitayarisha vilivyo.

Naam mtaa wangu naupenda hasa kwa vyakula ama na mila ambazo sisi tunazienzi sisi kuanzia kitambo mababu wetu mababa na pia sisi tulivyokuwa tukiona mtaa. Mtaa wangu pia una vyakula vitamu, vyakula ambavyo sisi huvienzi zaidi mtaa wangu pia hotunza mazingira ama nyumba ambazo zimejengwa katika mtawa wangu, huvutia na pia sisi tuna mto ambao ambao watalii hukuja kuona mara kwa mara. Hivyo ni hivyo vitu ambavyo vinafanya mimi kupenda mtaa.

Naam somo mbalo nililolipenda shuleni sana ni somo labarojia, mana somo hilo linafunza viyungo mbalimbali vya mwili ama vilinaeleza zaidi mtu ama linaeleza unataka kujua viyungo kila kiyungo cha mwili kinakazi gani basi somo hilo limeeza kunielimisha na kunitengeneza hivi nilivyo hadi sahi.

Hapana singe penda kurudi ujanani, maana ujanani unamambo mingi, ujanani pia unachangamoto mingi kama kijana, maana pale unakutana na marafiki wako, unakutana na makundi ambayo hayafai, makundi ambayo yanatumia dawa za kulevya, makundi ambayo yana wizi ama yanafanya uwizi katika jamii. Hizo ndizo changamoto ambazo zinafanya ujana uwe mgungu zaidi na singe penda kurudi hapo ama singe penda kutaka kukua kijana tena maana ao vijana hukulazimisha ama hukusawishi kwa kutaka wewe kujiunga na waho.

Naam naipenda mvua maana sisi katika jamii yetu sisi ni wakulima. Watu hupenda mvua ama mimi binafsi hupenda mvua. Pale mvua inaponyesha basi hiyo ni ishara ya kuenda shambani, kuweka mimea yote na kukuza mimea tofauti tofauti katika mashamba. Mvua pia husaidia katika kuboresha mazao ama kufanya mazao kufanya vyema na kuleta matunda ambayo yanatakikana. Mvua husaidia sana katika kuleta maji katika jamii, kuongeza maji maana kiangazi pia huleta taabu sana katika wanyama wetu, husababisha wanyama wetu kufariki pia. Lakini mvua ikiwepo basi kuna utaratibu na kuleta upepo ambao unatakikana katika jamii yetu.

Naam, mimi hupenda kutowa mchango, maana mchango huyo kwa mchango huo kwa mfano, basi hua unasaidia watu ambao hawajiwezi, watoto ambao wameshindwa kwenda shuleni sababu ya hela ama fedha ambazo wamekosa. Basi, mchango huo huleta pamoja watu na kuwasidia ili waweze kufikia malengo yao ama waweze kutimiza ndoto zao. Michango husaidia, mchango pia husaidia katika ukuwaji wa jamii ama kujengea wale mayatima, wale wajane, manyumba tofauti tofauti, hiyo ni ishara ambayo huleta picha mzuri katika ukuwaji wetu kibinafsi.

Naam, huwasiliana na wafanyi kazi wenzangu pale ambapo tuna kundi mtandaoni ambalo sisi linatusadia sisi kibinapsi katika mawasiliano mbali mbali kwa mfano kama vile unawasiliana kwamba leo tutakuwa na kazi unawaeka hapo katika hilo kundi kwa makundi tofauti tofauti kulingana na cheo cha wafanya kazi Hilo kundi hufanya mawasiliano kuwa kwa haraka na kufikia kila mfanyakazi kwa wepesi na kwa haraka mno.

Naam, ningependa kujaribu teknolojia mpya teknolojia mpya kila kuchao. Maana teknolojia mpya huleta mafunzo mengine mapya ambayo yanahitajika katika maisha yetu. Teknolojia mpya ikikuja basi, huwa imekuja na mafunzo mapya. Hivyo mimi hupenda sana kupatana na teknolojia mpya kila kuchao. Maana pia hiyo inasaidia kuongeza elimu katika maisha maishani mwako kila kuchao na kufanya kuongeza ubora wako na ujuzi wako pale unapokuwa.

Naam watu ambao wamenifundisha jambo muhimu ni walimu wangu wa shule ya upili, shule ya msingi, shule ya shule yangu ya chuo kikuu, hao ndiyo walionifundisha mambo muhimu. Kuwachana na ayo pia mitandao siku izi ya inafundisha vyautu muhimu muhimu tofauti tofauti na mnakofanya vitu Basi palo ukiingia mitandao ni unajua mambo tofauti tofauti maana huwa ya meheko hapo huwa ya meheko hapo kwa ubora fulani Kwa hivyo naeza sema kuwachana na walimu pia mitandao imenifundisha vizuri.

Nam nilizaliwa katika mji wangu ama eneo la migori ama ni eneo ambalo likona mira tofauti tofauti ambalo ambazo sisi hutufanya tunakua ama sisi hutukuza kama mira kama tohara kupashaji wa tohara ya wanaume ambazo watu huenda jandoni upitia na inakua kama kumbu kumbu ama inakua kama eneo lamaana sana katika maisha ya mwanaume yoyote katika jamii yetu Basi, mambo ya utotoni pale ambapo muna kimbizana na watoto wenzainu ama kutengeneza, kucheza na watoto tofauti tofauti Basi, hizo zinafanya kumbu kumbu ama zinafanya eneo hilo kuwa bora katika ukuaji wa watoto Basi, katika sehemu hiyo inakua bora kuto kutokana na kutokana na mao maudhui ambao yako mazingira yenyewe ama napia mira zake zenyewe waschana wanaume harusi vile zinatengenezwa upashaji watohara vile unatengenezwa watu vile wanaongea ama vyakula ambavyo viko basi viko huko basi inafanya kuwa sehemu bora zaidi.

Namu, kueka afe yangu mzuri ni pale mbako nafanya mazoezi ya mwili ama kunyoosha, ama kutengeneza misuli yangu, ama nyama zangu zamili, ama mifupa yangu kunyoka, ama sehemu mbalimbali zamili palu na kutengeneza, ama unafanya mazoezi ya yogo kukimbia kila subuhi, kuwaenda mazoezini, na pia kuachana na mazoezi pia vyakula bora ni muhimu sana. Pala ambapo unakula vyakula ambavyo vinahitajika kwa mwili. Proteini, haya carbohydrates, ama vitamini. Hizo ni kwa ujumla, kwa mabano, balanced diet. Hivyo ndivyo vyakula ambavyo vinasaidia ya mtu wanapata nguvu ama kumpea mwonekano mzuri na kumpea afya ambayo inahitajika kwa mwili. Hata hia usingizi kulala mapema kupea mwili usingizi ambayo unahitajika. Basi uleta uafya mzuri katika mwili.

Basi, mazingira ambayo ya kazi ninayopenda ni mazingira ambayo yana utulivu, mazingira ambayo hayana msongamano ama hayana changamoto mbalimbali kama ukosefu wa vitu maalum vya kazi ama kutokuelewana baina ya wafanyakazi ama viongozi wakatili. Basi mazingira ambayo yako na kuelewana baina ya wafanyakazi mazingira ambayo yana utulivu mazingira ambayo yana viongozi wanatia moyo wafanyakazi ili kufanya kazi nzuri basi yanaleta mazingira mazuri.

Naam katika jamii yetu basi ukikosa kukula chakula nyumbani basi inafaa ujumuike na majirani pale ambapo ujumuike nao kuwaonyesha upendo mnakula chakula cha majirani hiyo ni inshara ya upendo ama ni inshara ya umoja Hiicho ndicho chakula ambacho tunathamini sana katika jamii yetu kuwacha chakula cha nyumbani, chakula cha majirani.

Nam, unaanza, naanza aje mradi mpya wa kazi. Nam, mradi mpya wa kazi lazima ukuwe na mikakati ambayo umeipanga wewe. Kwa mfano, kuleta wafanya kazi ama kuwaonyesha, kuwaonyesha lengo la kazi ni gani. Lengo pia husidia sana ku kabla ujaanza kazi. Miradi pia ama kuwaonyesha kwamba kukua na mpango wa kwamba baada ya mwezi ama miezi miwili. Uta kuwa wapi Hilo, lilo, lengo muhimu zaidi Unapo anza kazi yote Basi, unavo weka heshima katika wafanya kazi wako, wapya na kuwaeleza na kuwaongelesha kwa utaratibu na kuwaongelesha kwa eshima Basi, husaidia sana katika ukuaji wa kazi.

Naam, chakula cha kigeni ambacho nimewai kukijaribu ni chakula cha mchuzi wa pweza ama pweza samaki. Huyo pweza basi ni mchuzi ambao umetengenezwa kwa kwa mfano fulani wa watu wa bara ama wa watu ambao wanaishi karibu na bahari. Maana pweza ni mnyama ambaye anapatikana baharini kwa muda mrefu. Basi ni chakula ambacho kilinivutia na nilitamani sana kurudi huko siku ingine kujaribu tena mchuzi wa pweza na pweza mwenyewe.

Napendelea kulala mapema maana mwili unahitaji usingizi wa kutosha ama pia usingizi wa kutosha mwili hiyo husaidia sana katika afya njema ya mwili. Unapolala mapema husaidia sana katika kuamka mapema ili uweze kufanya mambo zako kwa mfano uende kazini, kwa mfano uende mazoezi ya asubuhi, kwa mfano hata uende shambani Lakini kuamka na jua hiyo inaonyesha kwamba uko chini ama ukona uchovu ama ama wewe ni mchovu wewe ni mchovu kwa hali fulani.

Naam, mime hupendelea kufua nguo mara moja kwa wiki, maana ukisikusanya zote na kuzifua siku moja, basi huraisisha kazi, maana pia ukitoka pia kazini, umenda kazini asubui, umetoka jioni, hauna muda ambao na unaitajika sana katika ufuazi. Basi mimi hupendelea kufua nguo zangu siku ya jumamosi na kuzitayarisha siku ya jumapili ili niwe tayari kufanya kazi kwa wiki mzima bila tashushi bila kusumbuliwa na kitu chochote bila changamoto za mavazi machafu.

Siku yangu ya kuzaliwa naisherekea kwa hali ya juu sana. Pala ambako naalika marafiki majirani na ndugu zangu wa kuwepo kwa siku yangu ya kuzaliwa. Pala ambako tunatengeneza vya kula, vya maana na kuleta keki kuashiria yakwa mba tuna kata na marajirani uza wangu na marafiki zangu kusherekea siku yangu ya kuzaliwa. Siku hiyo pia marafiki uniletia zawadi mbali mbali kuashiria kwamba siku ya kuzalia kwangu ni siku muhimu maishani mwangu.

Mimi usherehekea mafanikio ya timu pale ambapo tunakaa na kufurahia vinywaji tumbali mbali vinywaji ambavyo hutuleta pamoja mimi na marafiki zangu kuhashiria kwamba ubora wa timu yangu ama ushindi wa timu yangu umeleta furaha umeleta furaha katika mashabiki wetu. Pia tunazawidi wale ambao walishiriki katika mafanikio hao Uwazawidi kwa kuwapea zawadi, kwa mfano pesa kidogo kidogo Iliwaweze kujituma zaidi siku ingine kuleta matokeo mazuri.

Mchezo ambao ningependa kujaribu ni mchezo wa kikubwa mpira wa kikapu. Mchezo huo huburudisha sana na ningependa sana kupata nafasi ya kuwakilisha nchi yangu siku moja. Ni mchezo ambao unafurahisha na unaleta pamoja ndugu na jamaa na marafiki na huchangamsha watu mabibi na mabwana kwa pamoja. Maana siku hizi ni mchezo ambayo unakuwa wa kazi sana na una wapenzi wengi duniani.

Basi mimi mara nyingi nikiamka mimi hupendelea kunywa chai ya maziwa. Chai ambayo imetengenezwa kwa ustadi mzuri na ina maziwa ya kutosha mwilini maana maziwa hayo yana madini ambayo yanahitajika sana na yanaleta nguvu yanaleta nguvu mwilini mwangu. Kuwachana na hayo mimi hupendelea kula mkate ambao umetengenezwa na ngano. Mkate ambao umelaini na mnyororo ili chakula chepesi asubuhi ili niende kazini kufanya kazi bila uchovu wowote.

Tabia ambayo inanichukiza kwa watu, ni tabia ambayo watu wanatumia dawa za kulivya, watu wengi vijana wa dogo, pia wamama, skuizi, pia wamejuwika katika ukonywaji wa dawa za kulivya, ama hutumiaji wa dawa za kulivya. Nitabia ambazo mimi uchukizo nae naningependa sana kuimisha serekali ama watu wausika waweze kuwasidia hawa watu katika jamii ili wapunguze miadarati, miadarati huleta hasara ama huleta madhara katika maisha ya.

Mimi hupendelea kulala kwa masaa manane kila siku ili niweze kutuliza akili yangu ipumzike baada ya kazi ngumu, ama baada ya changamoto fulani na fulani, maana masaa manane ndiyo yameandikwa ama ndiyo yanatakikana katika afya ya binadamu yeyote katika kwa maisha yake. Kulala mapema na kuamka mapema husaidia sana katika afya bora ya mwili.

Mimi hupendelea kwenda sehemu za ibada siku ya jumamosi na siku ya jumapili kumuabudu Mungu na kuna pia sehemu za ibada pia huwa sikuhizi huleta watu pamoja mbali mbali ili kumuabudu Mungu. Sehemu za ibada pia hutuliza hisia za mtu pale anaposikiza nyimbo za Mungu Pia hupunguza fikra mbaya mbaya kutoka kwa kichwa na huleta muonekano mzuri na huleta watu pamoja na huleta picha nzuri katika jamii.

Namu, wakati wa wasiwasi mimi hupendelea kutuliza fikra zangu ama kutuliza akili yangu sehemu ambayo iko na utulivu na mimi hupendelea sana sana kuenda kitandani na kulala usingizi il niweze kusahau hayo mambo ambayo yanaenda yanaeza tokea ama yanatokea kwa haraka ama kwa wepesi bila kuyaona. Mimi hupendelea pia kukunywa maji Maana ukinywa maji pia hutuliza hasira.

Naam mimi ni mtu wa ubunifu, napenda sana kubuni vitu mbali mbali kwa mfano utengenezaji wa vyombo vya mbao kwa mfano viti, vitanda, na sehemu kama kwa mfano mbao. Yaani kutengeneza vitu zile zote ya mbao vinatengenezwa kutokana na mbao Basi mimi hubuni, ubunifu, tofauti, tofauti ili niweze kufanya bidhaa zangu kuonekana kwa mvuto fulani ili wateja wangu wanapokuja basi wawe na ubora ama wawe na ugumu katika kuchagua kiti ambacho ni kibora zaidi kuliko kingine.